Jioni hii nitaona nini, kuna filamu mpya kwenye runinga, au nisikilize mziki tu, labda niangalie matangazo ya michezo, kuna michezo ya mpira kesho, ninapenda kuona timu yangu ikicheza, watoto wangetaka kuona hadithi za kartuni, wanafurahia sana. Tunaweza kuangalia pamoja harafu watoto walale, badae nitakuwa na muda wangu, niangalia filamu yangu, nina filamu kadhaa sijasoma bado. Nadhani usiku huu tutafurahia burudani nyumbani, ni vizuri kulala mapema pia, kesho ni siku ya kazi.

Mvua inanyesha sana leo sauti yake kwenye dari inanitulia nitatoka nje au nikae nyumbani nadhani kukaa ndani ni bora. Mvuwa haitaisha haraka, nitakunjua tuu hapa, nipike chai ya moto, kuna vitabu katha sijasoma. Sasa ni wakati mzuri, watoto wanachaza chumbani, wanafurahi na mvuwa, wanasema wanataka kuenda kwenye waangamize maji, lakini nibaridi sana. Nitasomea hadithi badara yake. Siku za mvua ni za kupumzika na familia. Nitatayarisha chakura cha moto kwa jioni. Watoto watapenda. Baridi kama hii inahitaji supu ya moto.

Shuleni nalipenda somo la bayolojia kwa sababu linanifunza kuhusu mwili wangu, linanifunza jinsi ya kuutunza mwili wangu, jinsi macho yangu ya navyofanya kazi, jinsi mapua ya navyofanya kazi, jinsi mapaja yangu yalivyo tengenezwa na mifupa tofauti tofauti ambayo imo kwenye mwili wangu. Nalipenda sana kwa sababu pia mwalimu wangu huwa analifunza vizuri sana na tunaweza kuburudika.

Kitabu ninachokipenda zaidi ni kitabu ambacho kinaitwa Things Fall Apart. Hicho ni kitabu ambacho kimeandikwa na mtu anayeitwa Chinua Achebe. Kinazungumzia jinsi ambavyo wanaume wanapaswa kuishi katika maisha yao na jinsi ambavyo dunia inataka wanaume waishi katika maisha yao.

Mimi huwa nangoja barua pepe mara kama mbili hivi kwa siku kwa sababu ninapofanya kazi huwa natumiwa barua kadha wa kadha. Inategemea ni siku gani. Siku za kazi naweza kupata hadi barua pepe kumi lakini weekendi si lazima nipate barua pepe.

Mimi hucheza na rafiki yangu ambaye anaitwa Michi. Michi huwa tunapatana na yeye kila siku jioni ambapo tunacheza mchezo wa kutaniana. Pia wakati mwingine huwa tunaenda kucheza mchezo wa kandanda na marafiki zetu. Tunaburudika sana na tunapendana sana na ninampenda sana pia.

Mimi ninapenda muziki ambao unahusu mungu, ninapenda kuzisikiza nyimbo sana ambazo zinanifunza vitu mingi kuhusu kuishi na watu. Ninapenda nyimbo za kanisani, pia ninapenda nyimbo ambazo zinaweza kunijulisha zaidi kuhusu mungu, ninapenda pia kusikiliza nyimbo ambazo zinanifunza jinsi ya kuishi vizuri na pia jinsi ya kuburudika.

Mimi husafisha vifa vyangu kila wakati nikisha maliza kufanya kitu ambacho nilikuwa ninafanya kutumia hicho kifaa. Kwa sababu mimi ni mtu ambaye ninapenda usafi. Sipendi kukaa mahali ambapo kuna vitu chafu. Kwa hivyo, kila wakati nikimaliza kutumia kifaa, nina kiosha.

Ningependa kuwa na uwezo wa kuimba vizuri, ninapenda sana kuwasikia watu wakiimba na kuburudisha wengine, ila mimi sina huo uwezo kwa sababu sijabarikiwa na hicho kipawa, lakini huwa ninapenda sana kuwaona wengine wakiimba, wanaimba na sauti nyororo na ya kupendeza, hivyo pia mimi ningependa kuwa na huo uwezo.

Nina malengo ya kutengeneza pesa mingi sana katika kazini, hivyo ninajituma niwezavyo, ninafika kazi mapema, na pia ninatenga wakati mwingine kando ili kufanya kazi zaidi, ndiposa nipate pesa mingi. Mimi ni mtu ambaye anapenda kujituma sana, na ninajua kuwa mwishowe nitakujua kufanikiwa.

Ili mtu awe kiongozi mzuri, ni lazima awe na usawa. Awe mtu ambaye hapendi kubagua wengine. Na awe mtu ambaye anaweza kushirikiana na wengine. Mtu ambaye ana usawa, anaweza kusaidia kila mtu. Haangalii kama mtu ni tajiri ama mtu ni masikini. Anamsaidia awezavyo bila kubagua.

Mimi ni mtu ambaye ninapenda kusoma, kwa sababu kwa kusoma unaweza kujua mambo mengi ambayo hukua unajua. Kwa hivo, kwa wakati ule ambapo sinakitu ninachokifanya, ninachukua kitabu na kukisoma. Kwa sababu pia inanisaidia kupanua mawazo yangu, ninaweza kuona vitu kwa jina, kwa jia nyingine, si kwa njia moja. Kwa sababu unaweza kuona jinsi waandishi wanavyofikiria na pia jinsi nyingi za kutatua mashida duniani.

Mimi ni nampenda mbwa kwa sababu mbwa ni mnyama ambaye ni rahisi sana kuwa rafiki naye. Pia anaweza kukuchunga usiku unapolala na pia watoto wake wakiwa wadogo wanakuanga wanakaa vizuri sana. Alafu pia mbwa ni mnyama ambaye ni rafiki wa watu na pia mbwa ni mnyama ambaye unaweza kumuamini wakati wowote.